Kusema ukweli sijafanya sana, lakini ni jambo ambalo nafurahia, naona kuna utulivu fulani unaopatikana unaposhughulika na mchanga, udongo na mimea. Pia naheshimu sana wanaofanya hili kama kazi yao, maana matokeo yake ni mandhari mzuri na chakula bora, chakula bora.

Ninayo mambo manne, ambayo nafanya ili kuhakikisha kwamba niko na afya nzuri. Moja, nakula chakula kizuri, lishe bora, nakunywa maji, nakula matunda, nakula mboga. Namba mbili, kuhakikisha kwamba napiga mazoezi, ama nafanya zoezi. Naweza tembea kwa dakika thelathini kila siku kama niko na wakati, ama naweza ingia kwa jimu kupiga tizi. Namba tatu kuhakikisha kwamba nimetuliza mawazo kuhakikisha kwamba sina ile msongomano wa mawazo na pia nahakikisha kwamba nalala masaa sita, saba ama nane kama wakati unakubali. Na namba nne ni kuhakikisha kwamba kila wakati ama mara kwa mara naingia hospitalini kukaguliwa ama kuangaliwa na daktari ili aseme kama kuna jambo yenye sijajua but linaendelea mwilini wangu ili niweze kupiga hatua mapema.

Mimi nimuumini wa ratiba. Natumia kalenda na kengele kunikumbusha wakati ule nafaa kufanya jambo fulani. Pia, napenda kufanya jambo moja kwa wakati wake, ili kuwa kikisha ubora na umakini. Badala ya kufanya mambo mengi kwa mpigo na kupoteza umakini.

Mimi na mkumbuka mwalimu wangu wa Kiswahili, bibi janet. Alielewa lugha na fasihi kwa undani. Na vile vile kuzielezea. Na kumbuka akitupa moyo kutuambia kwamba hakuna jambo ngumu bora tu uwe umeamua kulifanya. Ukiamua kufanya jambo, litafanyika.

Mimi napenda sana keki ya chokoleti, napenda ille ambayo ni nzito na ladha yake iko na ladha kali ya kakao, siyo tamu kupitiliza. Na kiwango chake cha sukari, kiwe dhabiti, kisiwe kimeenda sana ama kipungue hii, napenda sana pia keki yenye iko na rangi mingi ya kupendeza.

Mimi napenda sana sharubati ya matunda ya asili, ya machungwa, nanasi, au maembe. Napenda sana kinywaji changu kiuwe kime wekwa tangawizi kiasi. Napenda sana sababu hili linaburudisha na pia linaniongeza vitamini kwa mwili kwa mwili wangu.

Hekima kubwa kwa maisha ni kwamba, maisha ni mchakato na yanahitaji subira. Huwezi kupanda mbegu leo na uvune kesho. Iwe ni kwa biashara, kwa mahusiano, ama katika jambo lingine lolote unalolifanya. Usipokuwa na subira, utapata unabomoa badala ya kujenga. Ni vizuri sana, kuelewa kuwa kila kitu kizuri, kinahitaji muda, kujijenga.

Ndiyo napenda kunyamaziwa sana maziwa ni tamu na kwenye naishi napatikana kwa urahisi bila kutumia pesa mingi sio bei kali kumaanisha napata lishe bora kwa bei nafuu la tatu ni kwamba maziwa ni tamu, ni chakula kitamu ukielewa jinsi ya kupikia na pia ukiweka kwa chai maziwa pia ni tamu ikiwa kwa chai.

Ndiyo mimi ninapiga kura. Nafikiria kwamba kupiga kura ndilo jambu la msingi pekee kila mwananchi anafaa kufanya. Nasema hivi kwa sababu kupiga kura kuna tupatia uwezo wa kuchagua viongozi wenye tunaona wanafaa. Ama wanaweza tujali maslahi yetu tukiwachagua. Hatufai kukosa kupiga kura kura halafu badaye tuje tuseme viongozi wenye waliochaguliwa hawatuthamini hata kidogo kwa sababu sisi ndiyo tuli tulianguka mtihani ndiyo tuliafail ndiyo tulianguka mtihani.